Nafanya nini nikiwa na wasiwasi? Mara nyingi nikiwa na wasiwasi huwa nafanya mazoezi, hasa kukimbia, kutoka sehemu moja kwenda sehemu pengine, naangalia TV, au kupigia simu marafiki zangu kujumuika na marafiki zangu kwa pamoja. Nafanya hivyo. Sante.

Rangi yangu ya kupendeza zaidi ni rangi nyeusi na naipenda rangi nyeusi kutokana na asili yangu, mimi ni mtu mweusi. Hivyo rangi nyeusi ninaipenda zaidi hata ukiangalia. Gari yangu ilikuwa nilinunua rangi ya kijivu lakini sasa hivi nimebadilisha nimeipaka rangi nyeusi. Hata hapa sasa hivi ninavyoongea nimevaa fulana nyeusi. Hivyo rangi yangu pendwa ni rangi nyeusi kutokana na asili yangu mimi ni mtu mweusi mwafrika. Hivyo rangi nyeusi, rangi yangu pendwa.

Unapendelea kuwasiliana vipi na watu napendelea kuwasiliana kwa njia tofautitofauti kwa njia ya mtandao kama simu kwa njia ya kuonana moja kwa moja njia zote ninazipenda marafiki zangu ambao wanatumia mtandao kama simu majukwaa kama whatsapp instagram facebook marafiki zangu ambao tuko karibu tunawasiliana kwa njia ya kuonana.

Una ndege wa kufugwa nyumbani kwa sasa hivi? Sina ndege wa kufuga nyumbani ila zamani wakati niko kijana mdogo nilikuwa na ndege wa kufugwa nyumbani ambao tulikuwa tunaitwa njiwa. Ila pia kuku ni jiamii ya ndege sasa hivi ya ndege ninao maanake tunafuga kuku hapa nyumbani kwa maana hiyo nafuga kuku sasa hivi.

Unapofla kuwa nyumbani, unafanya nini? Unapofla kuwa nyumbani, mara nyingi huwa naangalia televisheni, napendelea kuangalia tamsilia, napendelea kukucheza na watoto wangu, napendelea kufanya mazoezi, napendelea kupika, napendelea kuimba, napendelea kufanya kazi ndogondogo za nyumbani pia, kama kufua, kuosha vyombo.

Je, unapenda kula popcorn, ndiyo napenda kula popcorn, napenda kula popcorn muda mwingi nikiwa niko mwenye sinacha kufanya, nikiwa nangalia televisheni, nikiwa nangalia tamthilia, nikiwa nangalia mipira, napenda kula popcorn, napenda kula popcorn lakini pia siwapi watoto wangu kula popcorn manake, nilisoma kwenye jarida fulani, wanasema popcorn sio nzuri kwa watoto huwa zinawakaba na zinaweza sababisha vifo hasa kwa watoto wa chini ya miaka miwili ila mimi kama mimi napendelea kula popcorn na huwa nikiziona njiani barabarani kwenye maduka huwa nanunuwa popcorn. Napenda popcorn zilizoekwa chumvi au zilizochanganywa na chokleti. Napenda sana popcorn.

Unapenda kwenda madukani lini? Madukani napenda kwenda nikiwa nimepata hela. Unapenda kuenda madukani? Siku sichagui ila pia wikendi hasa kuanzia Ijumaa, Jumamosi au Jumapili napenda kuenda madukani, naweza kukutana na either ndugu ama marafiki au tuliishi sehemu moja miaka ya nyuma. Kuna nafasi kubwa sana kukutana siku za Jumamosi na Jumapili maana watu wengi huwa kwenye mapumziko, hawaendi kazini. Inamaanisha Jumamosi na Jumapili kama nikiwa na hela napenda kwenda madukani.

Je umewai kujifunza kupiga gitaa. Sijawai kujifunza kupiga gitaa ila nakumbuka kipindi cha nyuma baba yangu alitununulia gitaa mimi na mdogo wangu. Alitununulia gitaa. Baba yangu nifundele lilio. Rafiki yake mmoja mzungu alimpa gitaa. Basi baba akatuletea nyumbani tukawa tunalichezea. Tujajifunza ila tulikuwa tunalichezea tu kwa kupiga bila kujifunza. Ile gitaa mpaka sasa hivi limevunjika vunjika halifai tena si gitaa. Kujifunza kama kujifunza hatujawai tulikuwa tunajipigia tu na ikawa inalia vizuri na ilikuwa ni burudani kubwa sana kwa hiyo tulana mpango. Wanangu nitawanunulia gitaa waweze kujifunza kupiga gitaa ni kitu kizuri.

Chakula gani cha jadi unapenda? Chakula cha jadi nachokipenda kinaitwa kiboro kiboro, hiki ni chakula chenye mchanganyiko wa ndizi na maharagwe. Yana changanyo, vina chemishwa kwa pamoja. Then hivi alafu vinachanganywa pamoja. Vinakua kama vinachekeshwa pamoja. Ni kitamu sana, hiki chakula kinaitwa wa kiboro, ni mchangani kwa maharagwe, na ndizi, chakula kitamu sana, hiki ni chakula wachanga wanapatikana Tanzania mkoa wa moshia kilimanjaro.

Unajihisi vipi kuhusu tasmini za kazi najisikia vizuri sana kuhusu tasmini za kazi tasmini za kazi zinakufanya ujue mwenendo wako kazini je unachokifanya ni chanya au ni hasi hivyo tasmini za kazi ni kitu bora sana zinatakiwa ziendelee kuwepo tasmini ya kazi inamfanya mtu kujua mwelekeo wake uko wapi kazini uongeze juhudi upunguze juhudi au ufanye nini. Tasmini za kazi ni safi sana.

Ndoto yako kubwa ni nini? Ndoto yango kubwa ni kuja kuwa mfanyabiashara, hasa biashara ya pikipiki. Ningependa siku moja nije kumiliki pikipiki, nije kumiliki mashamba. Niwe mfanyabiashara wa pikipiki pia nije kuwa mkulima nimiliki mashamba makubwa nifuge mifugo kuku, samaki, ngombe, mbuzi niwe na eneo kubwa nifanye kilimo humo humo. Kikubwa napenda sana kilimo. Nije kuwa mfugaji, wa samaki, kuku, ngombe, mbuzi. Vyote kwa pamoja. Ama ndoto yangu kubwa sana ni kumiliki biashara ya pikipiki. Hiyo biashara pikipiki itaniingizia hela za kila siku. Pia nifanye na kilimo, ina maana nategemea au namuomba Mungu nipate eneo kubwa niweze kufanya hizo biashara hasa ya kilimo. Nifuge ngombe, mbuzi, kuku, samaki.

Unashambuliaje tatizo kazini matatizo ni mengi kuna kuna njia nyingi ya kushashambulia matatizo makazini. Tatizo kushambulia kazini ni kutatua tatizo kwa kulifanya ndani ya muda mwafaka. Kutaarifu uongozi mkubwa kuchukua hatua. Kwa mfano. Labda limetokea tatizo unaanza kuchukua hatua kumsimamisha mfanyakazi. Au kumripoti kwa bosi mkuu au bosi la sirimari watu. Njia kama hizo anza kulishambulia kulishambulia tizao kukutana na kuongea kufanya majadiliano. Njia kama hizo.

Je, unapenda kwenda pwani. Ndiyo napenda kwenda pwani. Pwani ndiyo kuna ufukwe, pwani kuna hali ya hewa nzuli. Pwani kuna manzali nzuli, pwani unaeza ukaona mbali. Pwani ni sehemu mzuli sana kuenda, pwani unapota utulivu. Hivyo mimi ni mpenzi wa kwenda pwani. Napenda sana kuenda pwani na nikipataga nafasi kila wikendi huwa lazima niende pwani.

Niambie kuhusu mandhari kutoka dirishani kwangu. Dirishani kwangu, ninachokiona nikitazama nje. Naona kuna nyasi, kuna mti wa ukwaju, kuna matunda ya ukwaju. Kuna majengo, kuna nyaya za umeme, kuna transfoma nakiona la umeme. Kuna kabustani kama ua, kuna miti ya minazi, kuna miti ya michungwa, kuna miti ya malimau. Na kuna mti wa mpasheni hapa na naona kuna kuku nje, kuna magari mawili yamepark hapa. Wakati ambao napenda kutazama sana nje, ni wakati wa asubuhi. Na wakati wa jioni napenda sana kutazama nje. Sasa hivi kitu kinabadilika nje kutokana na msimu, ni ukijani umeongezeka. Sasa hivi kuna vimvua vya mvua vimenyesha. Nje kumekua kwa kijani sana tofauti na mara ya kwanza, palikuwa pamekauka, vitu vimekatika. Na ninahisi vipi nikitazama nje ya dirisha? Najisikia faraja, najisikia amani. Ukijani unaleta amani. Naona kunguru, naona ndege.